Naam aina za filamu ambazo ninapenda ni zile filamu ambazo zinatisha ninapo tazama filamu ambazo zinatisha zinanipea ile motisha na ile hekima ya kushughulikia mambo kwa hivyo napenda filamu sana sana za kutisha. Kwa hivyo.

Namu sile programu. Natumia mingi mara mingi. Ni kama file Facebooku Whatsapp Silence yo iso ndiso programu ambaso uwa natumia. Kwa muda wangu mwingi kwa hifo iso ndiso.

Naam rafiki wangu wa karibu ni yule ambaye tunafanya kazi na yeye huyu ambaye tunafanya kazi na yeye tunaifanya kwa uaminifu utiifu ambayo hunisaidia wakati nimeenda ama nimelemewa. Kwa hivo napendelea ule mwenye tunafanya na yeye kazi.

Naam napenda sana mziki wa jadi. Hii ni kwa sababu unaposikiliza hizi miziki hunipa ile hali ya utulivu wa moyo hata kwa akili ama kunifanya nilale ama kujihisi nimepumzika baada ya kazi. Kwa hivo napenda sana hizi miziki wa jadi sana.